Chumba kile ninapo ninayoipenda nyumbani ni chumba changu cha kulala. Na chumba changu cha kulala ni chumba nzuri kwa sababu pale ndipo mimi huweza kukaa na nafika mawazo zangu zote. Na hata hapo ndipo mimi hulala wakati wangu wote. Na kwa hivyo mimi nimetenga muda wangu mingi sana na pesa zangu nime nimeweza kuweka pale katika chumba ya kulala kwa kuiboresha na kuifanya nzuri zaidi ya kupendeza. Hilo chumba changu ninaipenda kabisa. Na pale mimi hulala sana sana saa zingine pia mimi husoma katika chumba changu cha kulala na hata saa zingine pia mimi hukaa pale na mpendwa wangu. Mimi ninapokua katika chumba changu cha kulala mimi huhisi vizuri tena hukua kwenye hali nzuri sana ya afya tena yenye furaha zaidi.

Mimi ninapo amka kila siku mimi usali kwanza na baada ya kusali mimi huosha uso wangu alafu naenda kusoma kitabu cha hadithi cha mstahiki meya na baada ya kusoma kitabu changu cha mstahiki meya basi nakaa chini napumzika kwa saa moja alafu naenda kufanya mazoezj kidogo. Mimi mara nyingi hupenda kuamka saa tisa asubuhi kila siku bila kuchelewa. Saa tisa asubuhi mimi hunipata kama nimeamuka. Ndiposa niwe na wakati mwingi sana kufanya vitu vya muhimu. Kabla ya kuondoka mimi uhakikisha kwamba nimeangalia ngombe zangu, kuku zangu, na hata pia nimewacha boma likiwa safi na kwa njia la kupendeza zaidi. Asubuhi yangu huwa ni asubuhi ya kupendeza kabisa tena ya kufuraisha. Asubuhi yangu ni moja wapo ya asubuhi nzuri kabisa.

Mfanyabiashara bora zaidi ninayemkumbuka ni Elon Musk. Elon Musk ni mfanyabiashara mashuhuri tena mtajika kabisa kote duniani. Ninampenda mfanyabiashara huyu kwa sababu yeye ni mfanya bidii kabisa. Tena ameweza kuongoza vizuri kampuni kubwa kubwa kote duniani. Kitu cha ajabu ambayo mfanyabiashara Elon Musk alifanya ni alipotofautiana na rais wa marekani kwa fikira na na tofauti yao ilienda kote duniani na watu walikuwa na tamko mbalimbali kuhusu huo utofauti wao. Mimi najifunza vitu mingi sana kwake ikiwemo teknolojia mpya, ikiwemo maadili pia na hata pia jinsi naweza fanya biashara vizuri. Mimi nahisi vizuri anavyofanya biashara kwa sababu ni mfanyabiashara tahijika kabisa, tena ako na ujuzi zaidi, tena ako na njia mbalimbali sana za kufanya biashara iwe imara.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wa kuendesha ndege, ama ujuzi wa kuwa rubani. Kuwa rubani imekuwa ni ndoto yangu tangu utotoni, na siku moja basi ningependa kuwa na huu ujuzi wa kuwa rubani wa ndege, ili niweze kupaa ndege angani. Hii ujuzi ni muhimu kwangu kwa sababu imekuwa ni ndoto yangu tangu utotoni, na bado nikona ndoto kama hayo. Ndiyo, nimewai jaribu kujifunza lakini mtandaoni na vile vya kutumia zile visivyo vya ukweli. Mitambo visivyo vya ukweli vya kuendesha ndege katika mtandao. Nitajifunza kwa kwenda katika shule ya warubani la Nairobi ili niweze kujifunza kwa warubani wa ndegi. Nahisi wakati mzuri sana wa kwanza ni mwezi wa mei. Ndiposa watakua wanachukua darasa jipya la watu ambao wanataka kujifunza rubani.

Niliamka saa tisa asubuhi leo na baada ya kuamka kitu cha kuanza mbao nilifanya nikusukua meno na kuosha uso. Hayo ndiyo vitu vya kwanza ambao nilifanya nilipoamka leo asubuhi. Chakula nilichokula asubuhi baada ya kuamka ilikuwa ni uji na mandazi. Uji na mandazi, mandazi matamu sana na uji ya mtama. Hili kuanzisha siku yangu basi kwa sababu ni siku ya jumamosi. Mimi nilienda kazini na nikatoka kazini saa sita mchana ilipo utimia asubu hii nilihesi vizuri sana kwa sababu ni wikendi na wikendi kwa kawaida hua ni siku njema sana.

Ninapotazama nje ya dirisha mwangu, mimi naona mimea mbalimbali kama vile mahindi, muhogo, maharagwe, na hata pia ninaona, na hata pia ninaona ndege mbalimbali wa hewa, na hata pia ninaona miti mbalimbali na nyaya za stima pia. Mimi hupenda kutazama nje mwingi wakati wa saa nane mchana ninapotulia katika chumba changu, na hata wakati mwingine usiku ninapokuwa nikitazama nyota, nakuwa na furaha zaidi. Kutokana na msimu, kile kinachobadilika ni hali ya anga na wakati mwingi kunakuwa na baridi sana ambapo siwezi hata ona nyota na wakati mwingine, wakati mwingine kuna ice mingi sana ambapo siwezi ona hata miti vizuri. Mimi ninapotazama nje ya dirisha, basi mimi nahisi vizuri kabisa, tena napata, napata kuona mandhari yangu yalivyo.

Kumbu kumbu la utotoni ambayo ni nayo ni wakati tulikwenda ziara. Kule kisumu. Na tuliweza kutembelea mahali pengi sana ilikiwemo uwanja wa ndege wa kimataifa wa kisumu. Tukatembelea pia uhifadhi wa wanyama. Tukatembelea hata mto Victoria. Na huo ulikua ni safari nzuri sana. La elimu tulioenda. Mimi pamoja na wanafunzi wenzangu. Ndiyo, nilikuwa pamoja na wanafunzi wenzangu, ikiwemo marafiki zangu pia, nilikuwa nao darasani, na hata ndugu zangu. Kumbu kumbu hii ilikuwa cha maalumu kwa sababu ilikuwa ni siku yangu ya kwanza, kuenda pale katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa kisumu, na kuona ndege, na nilieza kuona ndege mingi sana na takuona mto Victoria, na wanyama pia wapori ambao hutunzwa. Ama huifadhiwa ninapokumbuka mambo haya basi mimi basi mimi napatwa nafuraha mengi sana kwa sababu ilikuwa nifuraha ya kupita kiasi nilipoenda katika matembezi hayo.

Na huku kuna vitu vingi sana vya kuvutia ikiwemo mto Victoria na hata pia kuna na hata pia kuna milima mbali mbali ikiwemo Mbaga Hills na hata pia kuna mandhari sana mazuri ya kuvutia. Ndivyo mambo mazuri ya utotoni ni kama nilipo kuwa nina cheza na wanafunzi ama watoto rika yangu. Tukiwa pale shuleni na hata kuenda kule mto Victoria. Na hata hata sa zingine tunaenda kuvua samaki kuna wakati mwingine situlikua tunaenda kuona wanyama kuri. Mji wangu ni maalum kwa sababu ni mji ambayo ikona watu mashuhuri sana. Nchini Kenya na kote duniani na ni mji mzuri sana. Rais alikuwa wa marekani, rais Barack Obama pia anatoka katika mji wangu wa siaya. Huko ndiko kwao, ambako babake alizaliwa. Mimi narudi katika mji wangu wa siaya wakati wowote kwa sababu huko ndiko nilipo zaliwa wakati wowote ninapojihisi kurudi huko basi mimi hurudi.

Mimi napenda sana majira ya vuli na wakati mwingine majira ya masika na sipendi hata kidogo majira ya kiangazi. Napenda majira ya vuli na masika pekee kwa sababu ni majira mazuri sana tena ni ya kupendeza. Kile ambacho hunifanya nipende majira ya vuli na masika ni kwamba tunapokuwa na majira ya vuli na masika basi kunakuwa na chakula mingi tena mvua mingi sana hutupa maji pia. Na tunapopanda mimea basi tunapata kuwa na vuno zuri. Wakati huo mimi huhisi vizuri kulingana na hali ya hewa kwa sababu kuna utamu mwingi tena wa kupendeza tena mandhari ni mazuri. Napenda sana majira ya masika na vuli ni majira mazuri sana tena ni vya kupendeza mimi huwa na furaha sana majira hayo msimu wao unapokuja.